Zoeaa nzuri nililojenga ni kujipanga siku, yangu mapema kabla ya kuanza shughuli. Kila asubui au jioni ya siku iliyopita, naandika mambo muhimu ni nayopaswa kufanya na kuyaweka kwa mpangilio muhimu. Hii unisaidia kutumia muda wangu vizuri na kuepuka msongamano wa mawazo. Pia, nimejenga zoea la kusoma na kujifunza jambo jipya hata kwa muda mfupi kila siku. Jambo linaloongezea maarifa na kunijenga kiakili Zoea hili limenifanya kuwa na nidhamu, utulivu, na uwezo wa kukamilisha kazi zangu kwa wakati.

Juisi ya matura ninaipenda zaidi ni juisi ya embe. Napenda sana latha yake tamu ya asili na harufu ya kenzuli. Hasaa inapokua imetayarishwa kutoka kwa embe bichi lililoiva vizuli. Juwisi hii hunipangufu na hunifanya nijisikie mwenye athya kwa sababu inavitamini nyingi zinazosaidia mwiri. Mara nyingine, napenda kuchanganya embe na matunda mengine kama machungwa, au na nasi iri kuongeza latha na virutubisho. Kwaujumra jwisi ya embe hunipa burundani na pia hunisaidia kujali afi yangu kwa njia lahisi na ya kufurahisha.

Njia ya usafiri ni inayatumia kila siku inategemia umbali na shuguri nirizo nazo Mara nyingi utumia uzafiri wa uma kwa sababu ni lahisi na unisaidia kufika kazini au kwenye shuguri nyingine bila garama kubwa Wakati mwingine kama umbali ni mfupi Napendelea kutembea kwa mguu ili kupata zoezi kidogo na kupumua hewa safi kutumia njia hizi unisaidia kupanga muda vizuri na pia kunipana fasi ya kutazama mazingira ya nayo nizunguka.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi, kwanza uchukua mda kuelewa lengo kuu la mradi na matarajio ninayoitajika. Kisha, hukusanya taarifa muhimu na kupanga hatua za kufuata ili kazi ifanyike kwa mpangilio mzuri. Pia, kupanga ratiba ya muda na kugawa majukumu. Hasaa, kama ni kazi ya timu, ili mtu ajue jukumu lake Kabla ya kwanza kikamilifu, uhakikisha ninavifaa na rasilimali zote zinazohitajika. Njia hii unisidia kwanza mradi kwa ujasili, utulivu na mwelekeo waziwa kufanikisha matokeo bora.

Naam, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa uzoefu mpya na kunifanya nijifunze ladha tofauti. Kujaribu chakula kipya hunisaidia kufahamu tamaduni nyingine na namna watu mbalimbali wanavyo pika na kula. Mara nyingi, huanza kwa kuonja kiasi, ili nijue ladha yake kabla ya kuzoea. Pia, ninapenda vyakula vipya kwa sababu vinaweza kuwa na virutubisho tofauti. Vinavyofaa mwili Kwa ujumla, kujaribu vyakula vipya hunifanya nijisikiaemwenye furaha, mwenye hamu ya kujifunza na kunipa mabadiliko mazuri katika ratiba yangu ya chakula.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza, ingawa mara nyingine ucheza pia kwa burudani, kutazama michezo unipafuraha kwa sababu naona ushindani, ushirikiana watimu na juhudi za wachezaji, pia unipa nafasi ya kupumzika na kusahau mawazo ya kazi kwa mda, ninapopata nafasi, ucheza michezo midogo kama mpila wa miguu au kukimbia, ili kuhupa mwiri mazoezi, kwa ujumra. Mwiri kuimarisha urafiki na kuongeza furaha katika maisha ya kila siku.

Ninapofanya kazi ushirikiana na wengine. Kwanza, uhakikisha mawasiliano ni wazi na ya heshima ili kila mtu aelewe lengo la kazi. Napenda kusikiliza mawazo ya wenzangu na kuheshimu maoni yao hata kama nitofauti na yangu. Pia, ujitahidi kutimiza jukumu langu kwa wakati ili nisivuruge kazi ya timu. Mara nyingi, ushowe msaada pale ninapoweza na kama msaada inapohitajika. Kwa kufanya hivyo, kazi huenda kwa urahisi, uaminifu, hujengwa, na matokea yanakuwa bora kwa sababu kila mtu anahisi kudhaminiwa na kushirikishwa.

Kumbukumbu nzuri nilizo naso za shure ni zile za kusoma na kucheka na marafiki wakati wa mapumziko na baada ya masomo. Nakumbuka vizuri walimu waliyotutia moyo kwa kusoma kwa bidii na kutuonyesha umuhimu wa nidhamu na heshma. Pia kulikuwa na nyakati za kushiriki michezo na mashindano ya shure ambazo zilifundisha ushirikiano na uvumirivu. Masomo ya pamoja na kufanya kazi za makundi yalijenga urafiki kwa kweli na kunifanya nijisikie sehemu ya jamii ya shure kumbukumbu hizi hunipa furaha adi leo na unikumbusha mwanzo wa kujenga doto na malengwa ya maisha.

Mara nyingi, ninafanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu kwa wiki, mara nyingi asubuhi au jioni kulingana na ratiba yangu, mazoezi haya ni ya aina tofauti kama kutembea kwa kasi, kukimbia, au kufanya mazoezi ya nyumbani kama push-up na sit-ups kufanya mwili kuwa na nguvu, kuongeza stamina, na pia kusaidia akili kuwa makini na yenye utulivu Mara nyingine, ikiwa nina muda zaidi au nafasi, huongeza mazoezi kama michezo midogo au yoga ili kupunguza msongo wa mawazo. Kwa kweli, mazoezi ya mwili ni sehemu muhimu ya kudumisha afya na hisia nzuri za mwili na akili.

Ninapo shughulikia udhaifu wangu kazini, kwanza hunipima ni sehemu gani, hasa ninahitaji kuboresha, kisha kuanza kujifunza binu mpiya au kupata mafunzo yanayehusiana na eneo hilo, mara nyingine, kuomba ushauri wa msaada kutoka kwa wenzangu wa wasimamizi ambao, wana uzoefu zaidi. Pia hujaribu kufanya mazoezi madogo au hata ndogo kila siku ili kupunguza udhaifu huwa hatua kwa hatua kwa kufanya hivi siwezi tu kuimarisha ujuzi wangu mali pia kuonyesha dhamira ya kujitahidi na kuboresha kazi zangu bila hofu ya kushindwa.

Naam nimeshawai kujifunza kupiga ngitaa kwa muda fulani na ilikuwa uzoefu mzuri sana Nilianza kwa kujifunza misingi raisi kama kushika ngitaa fizuri na kupiga nyimbo raisi ilikuzoea Ingawa haikuwa raisi mwanzoni Nilijifunza kuwasubira na mazoezi ni muhimu ili kufanikiwa kupiga ngitaa kulinisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa njia kujiereza kupitia mziki Hata kama sijaendelea sana, uzoefu huu ulinifundisha ni dhamu, uvumilivu na dhamani ya kujifunza kitu kipya.

Uzoefu wa kazi ulionifunisha zaidi nipale nilipo shugulika na mladi mkumu, nikiwa na mda mdogo wa kukamirisha. Nilijifunza kuwa kupanga muda ni vyema, kweka vipa umbele na kushirikiana kwa wazi na wezango ni muhimu sana kufanikisha kazi. Pia, nilijifunza kuwa kuuliza maswali na kuwa mamsahanda pari na apoyitajika sidaifu, pali nijia kupata matokeo mbora. Uzoefuhuu umenifundisha uvumilivu ni dhamu na umuimu wa kujiamini katika kufanya maamuzi ya halaka lakini sahihi. Kwa kweli, niliona kuweja ngamoto kaziti ni fursa ya kujifunza na kukua kita aruma.

Napenderea hali ya hewa ya kati kuelekea baridi kuliko joto kari. Baridi hunifanya nijisikia mtulifu na nirahisi kufanya kazi bila kuchoka sana. Pia, nirahisi kuvaa hata kupanga shughuli za siku bila kuhisi usumbufu mwingi. Joto kari hunifanya nihisi kuchoka haraka na kupotezo umakini. Hata hivyo, sipendi balidi kari sana. Napendelea ile ya wastani inoyoruhusu mwili kuwa huru na akili kuwa makini. Kwa ujumla, hali ya hewa ya akati hunifanya nichisikia mwenye afya utulivu na mwenye furaha tele.

Wakati ninapokuwa na furaha nyumbani, napenda kupumzika na kufanya shughuli zinazoongeza furaha na utulive. Mara nyingi, huanza kwa kusoma kitabu au kuangalia kipidi cha televisheni ninachokipenda. Kisha, kusikiliza mziki kwa kupendeza. Pia, napenda kuzungumza na familia au marafiki, kucheka pamoja na kushiriki chakula cha pamoja. Mara nyingine, napenda kufanya kazi ndogo za burudani nyumbani kama kupika au kupanga chumba, ili nijisikie vizuri. Kwa ujumla, nyumbani ni mahali ninapopata faraja, amani na nafasi ya kufurahia muda wangu kwa utulivu.